Unatumia wi-fi au data ya simu mimi natumia data ya simu kwa sababu unipa uraisi na kuawalaka wa kufanya kazi nazo kuwanaitaji kufanya mtandaoni tofauti na kukonecti wi-fi au kuunganisha wi-fi ili kupata mtandao kwa ajili ya kufanya kazi zangu mtandaoni.

Umewahi fikiria kuanzisha biashara yako? Ndiyo, nimewahi fikiria kuanzisha biashara yangu. Niachane na mambo ya kuajiriwa kwa sababu nikianzisha biashara yangu na uwezo wa kuiendesha mimi mwenyewe bila kufuatiliwa na mtu. Maana kuanzisha biashara yako ni mtaji mkubwa kuliko kufanya biashara ya mtu au kuajiriwa na mtu.

Kazi gani ya nyumbani unayoichukia? Kazi ya nyumbani nayoichukia ni kufua nguo pamuja na kuosha vyombo. Hizo ni aina mbili za kazi ambazo nazichukia sana. Lakini pia kazi ya tatu nayoichukia sana ni kudeki ndani. Kazi ambayo siipendi na naichukia kweli. Na inanifanyaga kujisikia uvivu napofikia hiyo hatua ya kufanya hizo kazi.

Unapendelea mahali pa kimya au pa kelele? Mimi maranyingi upendelea mahali pa kimya kwa sababu inanisaidia. Kufanya vitu vyangu kwa makini na kutochanganya. Lakini pia unifanya akili yangu kutulia. Na kuwaza zaidi nini cha kufanya na nini kizuri na nini kibaya. Na nini nifanye hili kutimiza ndoto zangu.

Niambie kuhusu majira yako unayoyapenda moja. Unaweza kushiriki ni majira gani unayoyapenda zaidi. Majira ninayoyapenda zaidi ni majira ya masika. Namba mbili labda ni kiangazi masika au vuli mimi hupendelea sana kipindi cha masika. Tatu je, unakumbuka kitu gani kilichoweza kufanya upende majira hayo. Kituambacho kili nifanya ni pende majira hayo. Ni kipindi ambacho tunandaa mashamba. Nikipindi ambacho tunandaa sehemu ya kulima kwa ajili ya chakula. Namba nne. Nishughuli gani unazopenda kufanya majirahayo shughuli ninazopenda kufanya majirahayo. Nishughuli za kilimo. Pamoja na ufugaji namba tano. Unahisi vipi kuhusu haliyahewa wakati huo haliyahewa ya wakati huo una kuta ni wakati. Wahaliyahewa ya baridi, kiasi na mvua pia.

Una mkumbuka mwalimu gani kutoka shule? Mwalimu nayemkumbuka kutoka shule ni mwalimu manyasi. Yalikuwa mwalimu amboni mcheshi. Halikuwa apenda wanafunzi ila ni mkali. Wakati wa pahali ambapo mwanafunzi anakuwa amekosea lakini pia namkumbuka mwalimu budigila alikuwa ni mwalimu wangu wa hisabati darasa la tatu alipenda kuwa anatutania kwa sababu watu tulikuwa hatujui hisabati vizuri lakini namshkuru tulifanya vizuri. Na mambo yakaenda vizuri pia.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani mahali ninapopenda kuwa ni mahali pa ukimya na utulivu hili hunisaidia mimi kufikilia zaidi kuhusu jambo au mambo fulani ninayohitaji kuyatimiza na kupata solution au kupata majibu ya kitu ambacho nafikiria na kuenda kukitimiza.

Unapenda kula wapi nje ya nyumbani. Sehemu nayopenda kula nje ya nyumbani ni sehemu ambayo ni migahawani. Ni sehemu ambayo napenda kula na migawa ambayo ipo ni misafi, mizuri na inavutia wakukaa kwa dili ya chakula.

Timu gani ya michezo unayoipenda? Timu ya michezo ninayoipenda ni timu ya Dar es Salaam Yanga Afrika. Timu ambayo naipenda na naishabikia. Timu ambayo kwa ligi za tanzania inafanya vizuri na inakimbiza kuliko timu nyingine zote hapa nchini Tanzania.

Una kumbukumbu gani nzuri ya shule? Kumbukumbu nzuri ya shule ambayo ninaikumbuka nakumbuka nilikuwa na soma primary. Nilikuwa na rafiki zangu anaitwa Jack na Lena. Nakumbuka siku hiyo tulitoka asubuhi nyumbani tilikuwa tunaenda shule. Tukapita nyumbani kwa bibi mmoja hivi. Tukaenda kuiba maembe. Sasa kwenye kuiba maembe ndugu hao na wale rafiki zangu walidondoka kutoka juu ya muembe mpaka chini walipodondoka bahati nzuri chini kulikuwa na majani mengi sana. Hakuumia na maembe yake tuliyala yote.

Unapenda chakula chenye mafuta au kisicho na mafuta napenda chakula kisicho na mafuta. Kwa sababu chakula ambacho hakina mafuta kinasaidia kupunguza uwezekano wa mtu kupanda presha lakini chakula cha mafuta pia kinaweza kikapelekea mtu akapata matatizo ya moyo au kuwa na mafuta mingi mwilini.

Unafanya nini wakati unahitaji msaada kazini? Kitu ninachofanya wakati ninahitaji msaada kazini ni kuomba watu waje kwa ajili ya kunisaidia ili nifanikishe kitu ambacho kilikuwa kinanifanya nifanye hiyo kazi kwa muda mrefu au kinanikwamisha katika jambo fulani. Kuna lazima nitaomba watu waje wanisaidie ili nimalize na nikamilishe jambo kwa wakati husika.